Mimi napenda kutembelea sehemu za kufuraisha kama misitu na pia tunapenda kwenda safari ambayo tuna inaitwa nature huko wakati mwingine pia sisi hutembelea familia, jamii na marafiki ambao wanaishi sehemu nyingine.

Mimi kama mpenda mazingira napenda kuzuru misitu ambayo ina miti yote ya kikale na miti ya kisasa. Wakita ambapo natembea katika misitu mimi huweza kuwa na uweza wakupata hewa safi kutokana na maua tofauti.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ile ambayo mtu ana utu wa kujali wengine ambapo mtu anaeza elewa shida za wengine na awe na uwezo wa kuwasaidia anaweza pia saidia watu waweze kujizungumzia wakati wana shida.

Naam, utaratibu wangu wa kila siku asubuhi huanza saa kumi na moja unusu ambapo mimi hutoka na kwenda zoezi kukimbia. Baadae mimi hutoka huko na kuelekea bafuni kuoga kisha mimi hujianda na kunywa stafutahi na baadae naelekea kazini kwangu.

Kwa mara mingi mimi hutumia rununu yangu kufanya malipo pale dukani. Nikininunua bidhaa pale sokoni nikininunua mboga matunda na nafaka zingine na pia simu natumia kulipa kama stima maji na mengine na hii ni kwa sababu simu ni rahisi na pia pesa kupotea sio rahisi.